Ndiyo napenda kufanya mazoezi asubuhi, manake asubuhi inafanya mwili inachangamka, inafanya hadi sehemu za nafsi pia zinachangamka, napenda kukimbia asubuhi na ninapenda nikitoka kukimbia nakuja na narukaruka nafanya mazoezi mengine.

Sipendi mwanga mkali, napenda mwanga wa kati. Kwa sababu mwanga wa kati unaeza kufanya kazi hata nje. Lakini mwanga mkali unakuzuia kufanya kali, utasikia jua ni kali ama hiyo. Ama hiyo mwanga bado pia ikue ni kali na ina kazi inakaza macho yako. Kwa hiyo mimi naeza pendelea mwanga wa kati.

Mimi kama muuzaji wa kidigitali, ninatumia sana mitandao na ninatumia huko kueka picha zangu za kazi ambayo nimefanya za vitu ambavyo nauza mtandaoni. Kwa hiyo, ninaweka picha mtandaoni ili hata kusaidia kueneza ujumbe haraka na njia rahisi sana. Kwa hiyo, naweka picha sana naweka video za vitu ambazo tunauza na pia picha.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo zinatengenezwa na nyenzo ya pamba. Kwa hiyo nguo kama suruali ama hata sweta kwa sababu mahali ambapo tunaishi kuna baridi nyingi sana na pia inaitaji ukiwa na hiyo pamba inasaidia kuongeza joto mwilini.

Kwa hili swali napenda kujifunza historia sana. Manake napenda kujua mambo yalivyokuwa yanaendelea huko kitambo. Zama zilizopita. Kwa hiyo napenda kusoma historia, napenda kuskiza historia. Napenda pia hata kuskiza nyimbo za kitamaduni. Kujua jinsi mambo yalikuwa yanatendeka huko zamani.

Napenda kukisoma kitabu ambacho kinaitwa tumbo lisiloshiba ambacho kimeandikwa na mwandishi ken wa libora. Nakipenda sana maanake kinakuanga na hadithi nyingi humu ndani ambazo zinaelimisha na kustaarabisha jamii kwa hiyo nakipenda sana kitabu cha tumbo lisiloshiba.

Umeme unapo katika mimi hufanya mipango au natafakari ama mara zingine kama ni mchana mimi husoma vitabu au kuandika. Pia mimi huongea na familia au marafiki au pia naskiza redio ambayo inatumia betiri ama pia natumia simu ama ikiwa ni usiku ninawasha mshumaa au tochi.